Ndiyo, napenda kucheza na watoto, nina mpwa mdogo ninaempenda sana na hufurahia kucheza na yeye. Pia watoto binamu zangu, hunipenda sana na hupenda kutumia muda na mimi kwa kucheza na kuzungumza na kuwa na watoto hunifanya nijisikie mwenye furaha na kunikumbusha umuhimu wa kuwa na upendo na uangalifu kwa wengine.

Nina andaa ripoti za kazi kwa mpangilio na umakini mkubwa. Kwanza na kusanya taarifa muhimu na kuhakikisha zina usahihi. Kisha uzipanga kwa mtiririko mzuri iliziwe rahisi kueleweka. Pia na hakikisha natumia lugha wazi na yenye weledi na kuonyesha mambo muhimu kama mafanikio, changamoto na mapendekezo. Kwa njia hiyo, ripoti zangu huwa wazi, sahihi na zinaeleweka kwa urahisi kwa yeyote anayezisoma.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali, hujikita sana katika mawasiliano wazi na ya mara kwa mara, hutumia sana, hutumia zana za mawasiliano kama barua pepe, simu na mikutano ya mtandaoni ili kuhakikisha kila mtu yuko kwenye mstari mmoja. Pia hupanga kazi vizuri na kuweka muda wa kufuatilia maendeleo ili kila mtu ajue wajibu wake. Kwa njia hiyo ninaweza kushirikiana vizuri, kudumisha wajibikaji na kufanikisha malengo ya timu hata tukiwa mbali.

Ninapenda kutembea sehemu zinazotoa utulivu na burudani. Mara nyingi hupenda kutembea maeneo kama mjini kwa matembezi mafupi, maeneo wazi ya kupumzika kama vile parks au sehemu zenye mandhari nzuri kama pwani. Kutembea hunisaidia kupumzika, kufikiria kwa utulivu na kubadilisha mazingira. Napenda kutembea mahali panaponifanya nijisikie huru, mtulivu na mwenye amani ya akili.

Ninasaidia jamii yangu kwa kushiriki katika shughuli za kijamii na kujitolea pale ninapopata nafasi. Kujitahidi kusaidia kwa njia ndogondogo kama kutoa msaada pale unapohitajika. Kushiriki katika usafi wa mazingira na kampeni za maendeleo ya jamii. Pia napenda kuhamasisha wengine kufanya mema na kushirikiana kwa ajili ya maendeleo ya pamoja. Naamini kusaidia jamii ni njia ya kujenga mshikamano, huruma na maendeleo endelevu.

Kwa kweli, sipendi sana kuzungumza kuhusu siasa, ingawa ninaelewa kuwa siasa ni sehemu muhimu ya jamii. Napendelea kuepuka mijadala inayoweza kuleta migawanyiko au mvutano. Badala yake napenda kuzingatia mazungumzo yenye kujenga kama maendeleo maisha ya kila siku au mambo yanayotuunganisha. Kwa njia hiyo ninaweza kudumisha mahusiano mazuri na heshima kati yangu na wengine.

Napenda kujifunza vitu vipya vinavyoweza kuniongeza ujuzi na kunipanua mawazo. Ningependa kujifunza ujuzi mpya wa kitaaluma, pamoja na mbinu za kujiboresha binafsi na maendelezo ya kazi. Pia ningependa kujifunza mambo yanayohusiana na ubunifu au teknolojia kwa sababu yanaendelea kubadilika na kunipa fursa mpya. Kujifunza kitu kipya hunipa motisha, hunisaidia kukuwa na kunifanya nijiskie nikiendelea mbele maishani.

Ndiyo, ninajiona kuwa mtu mbunifu, napenda kufikiria mbinu mpya za kufanya mambo, kushughulikia changamoto na kuunda suluhisho zuri. Pia ubunifu wangu huonekana katika shughuli kama uchoraji, kupanga hata mbinu za kazi. Kuwa mbunifu kunanisaidia kuboresha matokeo kushirikiana vizuri na wengine na kufanya kila kitu kwa njia ya kipeke na yenye dhamani.

Ni natumia kompyuta kwa sababu mbali mbali kulingana na mahitaji yangu. Mara nyingine ninaitumia kwa kazi au masomo kama kuandika, kufanya utafiti na kuandaa miradi. Pia natumia kompyuta kwa burudani kama kutazama video, kusikiliza muziki au kutumia mitandao ya kijami. Kompyuta yangu ni chombo muhimu sana kwa kazi yangu kujifunza na pia kujiburudisha.

Mara nyingi nacheza na mpwa wangu mdogo, yaani binti wa dadangu. Napenda kutumia muda huo pamoja naye kwa sababu ni furaha kuona akicheka na pia kujifunza mambo mapya. Pia kunichezesha mimi pia kwa sababu ni muda wa furaha na kupumzika kutokana na shugli za kila siku. Ni wakati mzuri wa kuunganisha familia na kuunda kumbukumbu mzuri.

Ninapendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti kwa mtandaoni napata habari haraka na kutoka vyanzo mbalimbali na pia ni rahisi kuangalia taarifa mpya kila wakati gazeti ni nzuri pia lakini mara nyingi inakuwa na taarifa zilizokwisha chapishwa na Si rahisi kubadilisha au kupata makala za haraka kwa hivyo napendelea mtandaoni kwa haraka na urahisi.

Ndiyo, napenda mvua kwa kiasi fulani. Napenda hali ya hewa inapokuwa baridi na tulivu. Haswa mvua ikinyesha kwa utaratibu. Inafanya mazingira yawe safi na pia inanipa hisia ya utulivu. Lakini pia sipendi mvua ikiwa nyingi sana kwa sababu inaweza kuleta usumbufu. Yaani kwa ujumla na napenda tu mvua ikiwa ya wastani.

Kazi za nyumbani ninazo chukia ni hasa kuosha vyombo na kukunja nguo na kupiga pasi. Ni kazi zinazoendelea kila siku na mara nyingine huwa zinachukua muda mwingi hasa baada ya chakula kikubwa au wakati kuna nguo nyingi. Ingawa ni lazima nifanye, sipendi sana kwani zinanichosha na napendelea kutumia muda wangu wa kufanya mambo mengine ya kufurahisha au muhimu zaidi.

Ninapenda kutazama video mtandaoni kwenye Instagram, TikTok na YouTube. Kila mmoja na kitu chake maluum, Instagram ni nzuri kwa kuangalia stories na video fupi. TikTok inafanya nishike burudani haraka na videos nazo elekea trendy. Na YouTube ni bora kwa video ndefu, mafunzo na vitu vya kufurahisha. Kwa hivyo, na napenda kutumia zote kulingana na mood na kile ninachotaka kuona.

Napenda kulinda neno siri kwa umakini. Kwanza napenda kutumia maneno changamano yenye. Herufi kubwa, ndogo, nambari na alama maalum. Pia sipendi kutumia neno moja kwa kila akaunti bali ninabadilisha maneno siri kwa akaunti tofauti. Pia mara nyingine napenda kutumia programu za kuhifadhi neno siri kwa usalama. Kwa hivyo kwa mchanganyiko wa mbinu hizi, nina hakika neno siri yangu imeifadhiwa salama.

Ninapenda mambo mingi kuhusu shirika langu, kwanza napenda mazingira ya kazi kwa sababu ni ya kuheshimiana na kunipa nafasi ya kujifunza na kukua. Pia napenda jinsi timu inavyo shirikiana na kusaidiana, jambo linalofanya kazi iwe rahisi na yenye motisha. Zaidi ya hayo, shirika linadhamini mawazo mapya na bidii hivyo linanifanya nijisikie kudhaminiwa. Kwa ujumla ni mahali pazuri pa kufanya kazi.

Ndiyo, ninatumia teknolojia sauti inga wa sii mara zote. Mara nyingi naitumia pale ni napo hitaji urahisi kama kuandika au kutafta taarifa bila kutumia mikono. Teknolojia sauti inanisaidia kuokoa muda na kufanya mambo kwa haraka hasani kiwa na shuguli nyingi. Hata hivyo sii kila wakati ninahitaji bali ninateua kuitumia kulingana na hali na mahitaji yangu.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya, hasa zile zinazonirahisishia maisha. Napenda kujifunza jinsi teknolojia mpya inavyofanya kazi na kuona faida zake katika shuguli za kila siku. Hata hivyo siingii kila teknolojia maramoja, napenda kuanza kuelewa kama inanifaa na kama ni rahisi kuitumia. Kwa ujumla, napenda kujaribu teknolojia mpya lakini kwa utaratibu na kwa busara.

Ndiyo, napenda chakula kitamu sana, napenda chakula chenya ladha nzuri, kilichoandaliwa vizuri na kinachofuraisha macho pia, chakula kitamu unifanya nijiskie vizuri na pia unipa furaha, hasa nikila nikiwa nimetulia, ingawa sipendi kula kila kitu, napenda kujaribu vyakula tofauti ili mradi viwe na ladha nzuri.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni. Nimegundua ni rahisi na kuna chaguo nyingi hasa kwa vitu kama nguo, viatu na manukato. Pia inanirahisishia kulinganisha bei na kupata kile ninacho taka bila kuhangaika sana. Hata hivyo, kununua mtandaoni kulingana na kile ninacho hitaji na. Kama nina uhakika wa ubora wa bidha hiyo.

Ndiyo, ingawa sijawai kupiga kura tena kwa sababu sikuwa ni mefikisha miaka ya kupiga kura. Mwaka huu nilichukua kadi yangu ya mpiga kura na ninampango wa kushiriki kwenye uchaguzi ujao, mwaka ujao. Naona kupiga kura ni jukumu muhimu kwa kila raia kwa sababu ni njia kutoa sauti yangu na kushiriki katika maamuzi yanayo adhiri nchi. Kwa hiyo nina nia ya kupiga kura na kuwa sehemu ya mchakato wa waki demokrasia.

Ninapenda kuhifadhi pesa kwa jinsi tofauti kulingana na malengo yangu. Kwanza napenda kuweka sehemu fulani banki ili iwe salama na rahisi kutumia. Pia napenda kujaribu uwekezaji kwenye crypto kama njia ya kuongeza dhamani ya pesa yangu. Ingawa ni hatari kidogo. Kwa hivyo ninachanganya njia za kawaida na mbadala ili kuhakikisha pesa zangu ziko salama na pia zinakuwa na faida kadri inavyowezekana.

Kupunguza matumiki ya plastiki, mimi mara nyingi nazingatia kupunguza, kutumia tena na kuchakata. Kwa mfano napunguza kununua bidhaa zilizojaa plastiki zisizo za lazima. Napenda kutumia vitu vya plastiki mara nyingi badala ya kuvitupa mara moja na inahakikisha kuchakata plastiki ninapoweza. Pia napendelea kutumia mifuko ya kitambaa au chombo chingine kinachoweza kutumika. Tena badala ya plastiki ya mara moja. Kwa hivyo, ninajaribu kadri niwezavyo kupunguza adhari za plastiki kwa mazingira.

Ninapo kutana na tatizo kazini, kwanza ninachukua muda kuelewa tatizo vizuri na kuona chanzo chake. Kisha nina tafuta suluhisho zinazo wezekana na kujadili na timu au wenzangu pale inapo hitajika. Napendelea kutumia ufahamu na mamuzi ya busara badala ya kuchukua hatua haraka bila mpangilio. Baada ya kuchagua suluhisho nina hakikisha limekamilika na linatekelezwa ipasavyo. Kwanjia hii, tatizo linaeza kutatuliwa kwa haraka na kwa ufanisi bila kuunda changamoto mpya.

Nguvu zangu kazini ni nyingi, lakini umuhimu zaidi ni umakini wangu kwa maelezo, nidhamu na uwezo wa kushirikiana na wengine. Napenda kuhakikisha kazini ninayo pewa inakamilika vizuri na kwa wakati, pia ni na uwezo wa kufikiri kwa busara na kutatua matatizo pale yanapotokea. Zaidi ya hayo napenda kushirikiana na timu, kuonyesha uelewa na kusaidiana ili iwe raisi na yenye ufanisi.

Ujuzi ninahitaji kuimarisha ni ufahamu zaidi wa teknolojia mpya na mbinu za kisasa za kazi, pia ningependa kuimarisha uwezo wangu wa kusimamia mradi mkubwa na kufanya maamuzi ya haraka wakati wa changamoto. Kwa hivyo napanga kujifunza na kupata uzoefu zaidi ili kuboresha ufanisi wangu kazini.

Sipendi michezo ya mwili sana, lakini napenda kucheza video games. Napenda michezo ya kuendesha gari kama NFS Most Wanted, michezo ya kupigana kama vile Fortnite, Call of Duty na hata GTA. Pia bado nina shauku kidogo ya basketball, yaani mpira wa vikapu. Ingawa nilikuwa napenda kucheza zaidi wakati wa shule ya upili. Kwa ujumla napenda michezo ambayo inanifraisha na kunipa changamoto hata kama mimi simtu wa michezo ya mwili mara kwa mara.

Ndiyo, nyumbani tunafuga kuku na nisehemu ya maisha yetu ya kila siku. Wazazi wangu ndiyo wanao hakikisha ufugaji wa kuku unaendelea vizuri na sisi tunasaidia kulisha na kutoa maji kila siku. Kila siku ni muhimu kwa kikisha kuku wanapatiwa lishe na maji ili wawena afya nzuri na kutoa mayai. Kuku hawa utupa mayai ambayo tunatumia nyumbani na samahani. Na pia kuna idadi kubwa ya kuku ambayo inahitaji utunzaji wa kila siku. Ingawa ni kazi nyingi na zinahitaji niidhamu. Napenda kuona jinsi wana vyokuwa na kutoa mayai. Na pia kuna nafurahiya kuwa sehemu ya shughli hii ya nyumbani ambayo inatupa bidhaa za chakula na pia uleta furaha.

Utotoni nilikuwa napenda kufanya mambo mbalimbali ambayo yaliinipa furaha na kujifunza. Napenda kukumbuka jinsi nilivyopenda kucheza na marafiki zangu, michezo ya nje na ndogo ndogo na mara nyingine kucheza ndani ya nyumba kama kusoma au kuchora. Pia nilipenda kujishughulisha na shughuli za nyumbani kama kusaidia wazazi wangu na kuangalia ufugaji wa wanyama wetu kama ng'ombe, kuku, kondoo. Hivyo, utoto wangu ulikuwa na furaha nyingi na nilijifunza mambo muhimu kama kushirikiana na watu, kudhamini muda na marafiki wangu. Kwa hivyo, nilifurahia kila sehemu ya utoto wangu na ilinisaidia kujenga tabia nzuri za maisha.

Napenda tabia fulani kwa wengine hasa zile zinazoonyesha heshima, uaminifu na upendo kwa wengine. Napenda watu ambao wanaweza kushirikiana kwa urahisi. Wanasadia wengine bila matarajio ya malipo na wanajua kushugulikia changamoto kwa utulivu. Pia napenda tabia ya kuwa na moyo wa dhati na kusikiliza wengine kwani inafanya mazungumzo kuwa ya kweli na yenye maana. Tabia hizi hufanya watu kwa rafiki wa kuaminika na mazingira ya karibu kwa mazuri na ni tabia ambazo ni nadhamini sana.

Ninapo sherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Napenda kutoka na marafiki zangu na kufurahia pamoja. Mara nyingi tunatembea na kutembelea hoteli mbali mbali. Kununuwa keki nzuri na kusherehekea kwa furaha. Pia mara nyingine tunapata vinywaji chache vya kuendeza na kuifanya siku yetu iwe ya kipekee. Siku ya kuzaliwa kwangu ni muda wafuraha kushirikiana na marafiki na kuunda kumbu kumbu mzuri ambazo zinabaki kwa muda mrefu.

Ninapo jaribu kuboresha micha kato ya kazi, kwanza nachukua muda kuelewa jinsi kila kitu kinavyo fanyika, sasa na kutambua sehemu zinazoweza kuboreshwa. Kisha napendekeza njia za kufanya kazi haraka na kwa ufanisi zaidi, ikiwemo kutumia teknolojia, kupanga vipa umbele na kushirikia na vizuri na timu. Pia ni nahakikisha kuwa kila mtu anafahamu majukumu ya kena kuwa na mawasiliano mazuri. Kwanjia hii, michakato ya kazi ina kuwa rahisi yenye ufanisi na inasaidia timu kufanikisha malengo kwa haraka bila stress nyingi.

Chumba changu cha kulala ni kikubwa na pia kina kabati kubwa la kuhifadhia nguo na vitu mbali mbali. Kutaczake ni nyeupe zinazotoa mwangaza na kufanya chumba kionekane safi na pana. Nina kitanda cheusi chenye duvet ya waridi na kwa kweli kinaonekana vizuri sana na kunifanya nijisikie vizuri. Kutoka ya dirisha ninaweza kuona miti na majani yaliyo nje ya kiwanja chetu na pia naweza kuona mlango wetu mkuu ya ni geti. Kitu nacho kipenda zaidi chumbani mwangu ni speaker iliyowekwa badala ya balbu ambayo inanirusu kucheza mziki na kufanya chumba kuwa na anga ya furaha na starehe.

Ndiyo, napenda kueka picha na video zangu mtandaoni, lakini kwa sasa napenda kufanya hivyo pale Instagram. Napenda kushirikisha marafiki na wafuasi wangu kile ninachofanya kama sehemu za furaha, mavazi au kumbu kumbu nzuri. Hii inaniruhusu kuungana na watu na pia kuona maoni yao juu ya kile ninacho shiriki. Ingawa napenda kushiriki, napendelea kuchagua ni nini na lini ninauweka ili kuhakikisha mauthui yangu yanafaa na ni ya furaha kwa wengine pia.